Ninapofanya kazi na timu ya mbali najitahidi kueka msingi mwara ya mawasiliano, uwajibikaji na uaminifu ili kazi ifanyike kwa ufanisi. Kwanza kabisa mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara ni jambo la msingi Natumia njia mbali mbali kama mikutano ya mitandaoni ujumbe wa maandishi ili kuhakikisha ni kila mtu yuko kwenye mwelekeo moja Napenda kuweka matarajio wazi mapema ili kuepuka mchanganyiko Pia kupanga kazi vizuri unisaidia sana Najitahidi kuweka ratiba, malengo ya wazi, na muda wa mwisho wa kila jukumu, hii husaidia kila mwanachama wa timu, kujua wajibu wake hata kama hatuko sehemu moja. Pia ninadhamini uaminifu na kuheshimiana, kufanya kazi kwa mbali kunahitaji kuaminiana kwamba kila mtu anafanya kazi yake kwa uadilifu. Ninasikiliza maoni ya wengine na kuwapa nafasi ya kuchangia mawazo yao Zaidi pia najitahidi kuweka uhusiano wa kibinadamu hata kwa njia ya mtandao mazungumzo mafupi yasiwe ya kazi salamu na kushukuru husaidia kujenga mshikamano ndani ya timu.

Binafsi napenda mbwa wa zaidi ya paka. Napenda mbwa kwa sababu ni wanyama wenye uaminifu na wanaonyesha upendo waziwazi. Wanapenda kuwa karibu na binadamu, kucheza na kushirikiana. Jambo linalofanya nijisikie. Mwenye furaha na kuungwa mkono pia mbwa hunifanya niwe na mazoea ya kutoka nje kuwa na shughuli zaidi. Ingawa paka nao ni wazuri kwa njia yao. Mimi napenda umbwa kwa sababu ya urafiki wao na tabia yao ya kuonyesha hisia.

Kujenga uhusiano kwangu unategemea kuwa na heshima, mawasiliano na ushirikiano. Kwanza kabisa ninakuwa mkarimu na wazi napenda kuwasalimia wenzangu kuzungumza nao kwa heshima na kuwa tayari kusikiliza. Hii uweka msingi mzuri wa mahusiano wa kikazi. Pili nashirikiana kazini kwa dhati ikiwa tayari kusaidia pale, wanapohitajika na kushirikisha wengine pale, wanapohitaji msaada, uaminifu ujingu wa taratibu. Na jambo lingine, ni nawaheshimu watu kama walivyo, kila mtu anao tazamo na mtindo wake wa kazi, hivyo najitahidi kueka tofauti hizo, badala ya kuzihukumu, hii hunisaidia kupunguza migogoro na kuimarisha uhusiano, zaidi pia mawasiliano ya wazi muhimu, hiki kosea au kama kuna jambo, Haliko sawa napenda kuzungumza kwa utulivu na kwa heshima ili kutatua mambo mapema.

Napenda kula sukumawiki na kabichi kwa sana. Napenda hizi kwa sababu ni rahisi kupika zina ladha nzuri na pia niza hafya sukumawiki inafanya nijisikie nimeshiba vizuri na hunipa nguvu hasa ikipikwa vizuri na vyungo vya kawaida. Kabichi nayo naipenda kwa sababu ni nyepesi na inaweza kupikwa kwa njia mbalimbali. Zaidi ya hayo mboga hizi zinapatikana kwa uraisi na zinaendana na vyakula vingi ninavyokula kila siku Kwa ujumla napenda sukumawiki na kabeji kwa sababu mboga zinazofaa afya yangu na ladha ninayoipenda.

Wakati ninapohisi wasiwasi, nijitahidi kwanza kutulia na kujitambua badala ya kukimbia hisia hiyo. Kwanza kabisa napumua kwa kina, polepole, kupumua hunisaidia kutuliza mwili na akili. Na unifanya ni punguze presha inayokua kichwani. Hata dakika chateza kupumua kwamakini hunipa nafuu. Pili najitenga kidogo na chanzo cha wasiwasi kama inawezekana, naweza kuchukua mapumziko, mafupi, kutembea kidogo au kubadilisha mazingira ili akili ipate na fasi ya kupumzika. Pia najizungumza kwa upole, najikumbusha kuwa wasiwasi, ni hali ya kawaida na kwamba, si kila jambo, ninaweza kuthibitiwa kwa wakati mmoja. Kujipa moyo hunisaidiya kutozidisha mawazo wakati mwingine naandika au nawaza kwa utaratibu kuhusu kinacho nisumbua. Kukiweka wazi unifanya, kunafanya tatizo lionekane dogo na rahisi kushughulikiwa. Zaidi pia natafta msaada inapoitajika iwe ni kwa kuzungumza na mtu ninaemuamini au kuchukua mda kupumzika zaidi.

Ndoto wa yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye maana, utulivu na changamoto chanya kwa wengine Nina tamani kufanikiwa katika kile ninacho kifanya, siyo tu kwa ajili yangu binafsi, bali pia ili niweze kuwasaidia na kuinua wengine, ningependa kufika kiwango ambacho, juhudi zangu zinaweza kuleta mabadiliko mazuri, hata kama ni kwa njia ndogo katika maisha ya watu wazunguka pia ndoto yangu ni kuendelea kujifunza na kukua kimaisha kitaaluma na kihisia natamani kuwa mtu anayejelewa anajitunza na anayekabiliana na changamoto za maisha kwa busara.